Naifadhi pesa kwa kupanga bajeti, kueka malengo, kuokoa kabla ya matumizi, kutumia akaunti ya akiba au chama, kuepuka matumizi ya siyo na ya lazima na kufatilia matumizi yangu ya kila siku. Najipa nidhamu na kueka akiba hata kama kidogo kwa mara.

Somo nililopenda zaidi shuleni ni hisabati. Nililipenda kwa sababu unifanyia kufikiri kwa kina, kutatua matatizo na kutumia mantiki. Hisabati ililifundisha uvumilivu, umakini na kujiamini. Inapopata majibu sahihi. Pia ililisaidia katika maisha ya kila siku kama kupanga pesa, muda na kufanya maamuzi sahihi. Nilihisi kufuraha kila nilipofanikiwa kutatua swali gumu katika luga hii ya hisabati. Kwa hivyo.

Chumba changu cha kulala ni mahali tulivu pananipa amani. Kina kitanda kizuri chenye mashuka safi na laini yanayonifanya nijisikie nipo nyumbani. Kuna meza ndogo kando ya kitanda kwa ajili ya simu na vitabu. Dirisha hurusu mwanga wa asili kuingia asubuhi na hewa safi kuzunguka chumbani. Kutani kuna mapambo rahisi yanayonipa motisha na furaha. Chumba huwa nadhifu kwa sababu napendezwa na mazingira yaliyo safi na yaliyopangiliwa. Ndani ya chumba hiki napumzika, nafikiria na kujipata upya baada ya siku ndefu. Hapo ndipo napata usingizi mzuri na faraja ya akili.

Kwa kawaida mimi uenda osiptali mara nne kwa mwaka, ziara hizi huwa mara nyingi huwa ni ya ukaguzi wa afya ili kikisha mwili wangu ukosawa. Ninapenda kufuatiria fayangu mapema ili kuzuhia magonjo makubwa kabla ya jatokazea. Wakati mwingine mimi uenda osiptali kwa chanjo vipimo vya kawaida au ushauri wa daktari endapo na hizi mbadiliko mwili. Ziara hizi unisaidia kupata ilimu kuhusu afya, lishe bora na mtindo mzuri wa maisha. Kia hunipa nafasi ya kuliza maswali na kuelewa zaidi hali ya mwili wangu. Ngawa sieni osipitalini mara mnyengi kwa sababu ya ugonjwa mzito inaamini kuwa kuangalia afya mara kwa mara ni jambo muhimu sana. Kwa kufanya hivyo na jisikia salama na mwenye uhakika kwa inajijali ipasavyo. Kwangu, osipitali ni mahali pa msaada na kinga si pahofu. Sante.

Kitendo kimoja chawema ambacho ni mewai fanya ni kumsaidia mama mzee jirani yetu, aliyekuwa akiishi pekee yake. Alikuwa dhaifu, hakuwana mtu wa kumsaidia mara kwa mara. Nilipo ona hali yake, niliamua kumtembelea mara kwa mara, nilimsaidia kusafisha nyumba, kumletea chakula na wakati mwingine, kumsindikiza hospitalini kwa ukaguzi wa afya. Pia nilimsikiliza, alipo nisimulia maisha yako jambo, lilonifariji sana kwa sababu alikuwa mpweke. Kitendo hiki hakikuhita jipesa nyingi bali muda, huruma na moyo wa kujali. Nilijifunza kuwa wema mdogo unaweza kubadilisha maisha ya mtu. Mama yule alianza kuonekana mwenye furaha zaidi na mwenye matumaini. Alinifundisha pia umuhimu wa kushukuru na kuthamini yale tunayo. Kitendo hiki kilinifanya na jisikia amani moyoni na kunipa furaha ya ndani isiyo elezeka. Tangu wakati huo nimejitahidi kuwa msaada kwa wengine iweze kanavyo. Kwa sababu na amini wema huanza na mtu moja lakini huonea kwawengi asante.

Chakula ninacho kipenda zaidi ni ugali na nyama. Ugali ni chakula cha kiasili kinacho nipa nguvu na kunifanya ni jisikie nimeshiba kwa muda mrefu. Ninaupenda kwa sababu ni rahisi, unaladha yake ya kipekee na unaweza kuliwa na aina nyingi za mboga au supu. Lakini ugali huwa mtamu zaidi unapoliwa na nyama. Nyama ninayo ipenda ni ile ilio pikwa vizuri, iwe ni ya kukaanga, kuchemshwa au kupikwa kwa mchuzi. Mnene mwenye viungo harufu ya nyama inapikwa hunifanya nijihisi njaa hata kama nilikua nimeshiba ninapenda nyama kwa sababu inaladha tamu na hunipa nguvu ya mwili. Mchanganyiko wa ugali na nyama, hunikumbusha nyumbani, familia na nyakati za pamoja. Chakula hiki hunipa furaha na faraja hasa ninapo kula pamoja na watu ninao wapenda. Ni chakula kinachofaa wakati wa sheree au hata siku ya kawaida kwangu. Ugali na nyama si chakula tu bali ni sehemu ya utamaduni na maisha yangu ya kila siku.